Napenda kula nje ya nyumbani kwenye maeneo yenye mazingira tulivu na safi. Mara nyingi nikipata nafasi nachagua mkahawa unaotoa chakula cha jadi au cha afya. Kwa sababu napenda vyakula vyenye ladha halisi na vilivyo andaliwa vizuri. Pia napenda sehemu zenye maandhari nzuri kama karibu na bustani au sehemu ya wazi. Kwa sababu, zinanifanya nigisike huru na kufurahia chakula changu zaidi. Kula nje, sio tu kuhusu chakula. Bali pia ni muda wa kupumzika, kufurahia mazingira na wakati mwingine kushirikiana na marafiki au familia.

Mimi napenda vyote kuandika na kuongea, lakini kwa njia tofauti. Kuandika napenda kwa sababu hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri. Nikiwa naandika naweza kufafanua jambo kwa utulivu na kwa undani zaidi. Ni rahisi kueleza hisia au maelezo ya kazi kwa maandishi. Hasa kama ni kitu muhimu, kinahitaji kukumbukwa baadaye. Kuongea pia napenda kwa sababu kunaleta mawasiliano ya haraka na ya moja kwa moja. Nikiwa naongea na watu naweza kusikia sauti yao, kuelewa hisia zao na kujibu papo hapo. Hii husaidia kujenga uhusiano nzuri na kushirikiana vizuri katika timu.

Wakati wa mgogoro na mtu huwa nafanya mambo haya kwanza najitahidi kutulia na kusikiliza. Hata kama nina maoni tofauti nahakikisha namskiliza mwenzangu ili nielewe chanzo chasta tatizo. Hii hunisaidia kuepuka kujibu kwa hasira. La pili mimi hujaribu kuzungumza kwa heshima na uwazi. Naeleza ninavyohisi bila kumshambulia mtu kwa mfano nasema nahisi ninahisi hivi. Badala ya wewe umekosea. Hii husaidia mazungumzo kuwa ya amani zaidi. Hutafuta suluisho la pamoja. Lengo langu si kushinda. Bali kuelewana na kurekebisha hali. Kama kuna kosa, nipo tayari kukubali na kuomba msamaha. Mwisho kama mgogoro ni mkubwa naweza kuchukua muda wakupumzika kabla ya kuendelea na mazungumzo. Hiu hunisaidia kurudisha utulifu na kufikiria vizuri.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano mara kadhaa. Mashindano nilio shiriki yalikuwa ya aina mbali mbali. Kama michezo, mashindano ya uandishi, na mara nyingine mashindano ya elimu shuleni. Napenda kushiriki mashindano kwa sababu yananifundisha kujithamini, kujituma, na kushindana kwa heshima. Pia, huniwezesha kuona nguvu zangu na sehemu ninazo hitaji kuboresha. Kila wakati baada ya mashindano, hujifundisha mambo mapya kama kujitayarisha vizuri, kuzingatia maelezo na kushirikiana na wengine. Kwa kweli, kushiriki mashindano kuna nifanya nahisi furaha, moyo wa ushindani na motisha kuboresha ujuzi wangu zaidi.

Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia ninaweza kufanya kazi pekeangu vizuri. Kufanya kazi na timu hunisaidia kubadilishana mawazo, hujifunza kutoka kwa wenzangu na kufikia malengo kwa haraka na kwa ubora. Ninapenda mazingira ya ushirikiano kwa sababu yanaongeza motisha na kunifanya nijisikie sehemu ya mafanikio ya pamoja. Hata hivo, ninapokuwa peke yangu, ninaweza kujipanga vizuri, kuzingatia kwa undani, na kukamilisha majukumu yangu kwa wakati hivo. Ninaweza kusema, kuwa. Nina uwezo wa kufanya kazi kwa njia zote mbili.

Napenda mikutano iliopangwa vizuri, yenye lengo wazi, na muda mfupi lakini mwenye tija. Haswa mikutano ya kujenga mawazo, mikutano ya maamuzi, mikutano ya kujifunza au kushiriki. Kisha na maarifa, mikutano yenye heshima ya muda wa kila mtu. Sipendi mikutano mirefu ishio na ajenda au matokeo.

Ndiyo, kutoa sadaka au michango ni jambo muhimu kwangu. Ninaamini kusaidia wengine, iwe ni kwa sadaka, michango ya kijamii, au kusaidia anayehitaji. Kunaleta baraka na kurudisha mema kwenye jamii. Sio lazima iwe pesa pekee, hata muda, maarifa, au msaada wa kimaadili ni mchango wa dhamani.

Ndiyo, ninafuatilia matukio ya kimataifa, hasa yaale yanayaadhiri, uchumi na biyashara, teknolojia na ubunifu, siyasa na usalama wa dunia, mabadiliko ya tabiachi, masuala ya kijamii na kibinadamu. Kufuatilia matokeo haya, unisaidia kuwa na uelewa mpana wa dunia na kufanya mamuzi yenye ufahamu zaidi.

Nina yapambanua kwa kueka mipaka na vipaumbele wazi. Kwa ufupi napanga mda wangu ili kazi isihingilie sana maisha binafsi. Nina tenga mda wa kupumzika familia na marafiki bila hatia. Najua lini niseme hapana ili nisichoke kupita kiasi. Nina jitunza kiavya. Napata mapumziko usingizi na ustawi wakili. Na jiwekea malengo halizi kazini na nje ya kazi. Usawa huu unisaidia kwa ubora kazini na pia kufuraiya maisha angu.

Ningependa sana kutembelea inchi ya japani. Ninaitamani kwa sababu ni inji inayochanganya utamaduni wa kale na teknolojia wa kisasa. Kwa njia ya kipekee. Inanivutia kuona jinsi wanavyo iheshimu mila zao huku wakiwa mbele sana kiteknolojia. Kitu kinacho kisikia na kinacho nikumbuka sana kuhusu Japan ni nidhamu ya watu wake. Usafi wa miji na heshima kubwa kwa muda wa kazi. Pia nimesikia kuhusu sakura na jinsi ya navyokuwa tukio la kipekee kila mwaka. Nikifika huko, ningependa kuona Tokyo kwa teknolojia na maisha ya kisasa. Kyoto kwa mahekalu na historia. Milima ya fuji kwa uzuri wa hasili kuonja chakula cha kijapani halisi kama sushi na rameni. Ninapofikiria safari hiyo na hisi msisimko, udadisi na hamasa kubwa. Ni safari ambayo nahisi ingenipanua fikra kunifunza nidhamu na kunipa kumbukumbu za kipekee saana.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani. Pwani inanipa utulifu wakili, hewasafi na nafasi ya kupumzika na kujitafakali. Napenda kusikiliza sauti ya mawimbi, kutembea ufukweni na kufurahia mchweo ya jua. Pia ni mahali pazuri pa kujitoa kwenye msongo wa mawazo na kujaza ngufu upia.

Kwa kawaida, nafua nguo mara moja au mbili kwa wiki. Inategemea shughuli nilizokuwa nazo. Kama nimekuwa na kazi nyingi au mazoezi, naweza kufua mara mbili. Lakini wiki ikiwa tulivu, mara moja tu inatosha. Hii husaidia kudumisha usafi bila kuchoka sana.

Ujuzi ningependa sana kujifunza ni kuongea na kuandika lugha ya kifaranza au ufasaha. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu. Unafungua fursa za kazi au ushirikiano wa kimataiva. Unarahisisha kusafiri na kusiliana na kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Unanisaidia kujikuza binafsi na kiakili. Nimeshawai kujaribu kujifunza kidogo hapo awali. Hasa misamiati ya msingi na salamu. Lakini sikuwa na mpango thabiti wa kuendelea. Hiyo si kufika mbali. Ningependa kujifunza kwa kusoma kidogo kila siku. Dakika ishirini au thelathini. Kutumia programu za kujifunza lugha. Kuangalia video na kusikiliza mazungumzo ya kifaranza. Kufanya mazoezi ya kusungumza na watu wanaojua lugha hiyo. Nahisi wakati nzuri wakuanza ni sasa. Kwa sababu kujifunza ujuzi mpya, uitaji nidhamu na mwendelezo. Si kusubiri wakati mkamilifu.

Ndio, napenda kuogelea, kuogelea hunipa utulivu wa akili, hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, na pia ni njia nzuri ya kujifurahisha hasa nikiwa pwani au kwenye bwawa. Ni shughuli inayochanganya afya, burudani na mapumziko.

Kwanza, ninatambua tatizo haraka. Kujua chanzo halizi baada ya kuangalia dalili tu. Kuchambua suluhisho, linawezekana. Kuzingatia chaguo zote kabla ya kuchukua hatua. Kuchukua hatua haraka na dhabiti. Kutatua tatizo kabla halijaenea. Kujifunza kutokana na tatizo. Kuhakikisha hali kama hiyo, haijirudii au kuboresha mchakato. Ni kuwa proactive badala ya reactive kuzingatia tatizo kabla halijawa kubwa.

Ndio, ninapenda kusoma gazeti mara kwa mara. Napenda kusoma gazeti kwa sababu, kunanipa taarifa za sasa kuhusu habari za ndani na za kimataifa. Hunikumbusha kuhusu mabadiliko ya uchumi, siasa na jamii. Hunisaidia kujifunza mitindo ya lugha na uchambuzi wa kina. Mara nyingi napendelea magazeti ya mtandaoni kwa sababu ya nafaa haraka na ya na taarifa nyingi. Lakini pia napenda kuangalia toleo la karatasi mara chache wakati wa mapumziko.

Ili kudumisha afya nzuri, ninazingatia mchanganyiko wa mazoezi, lishe na ustawi wa akili. Kula chakula chenye lishe, mboga, matunda, protini na kula kwa uwiano nzuri. Mazoezi ya mwili mara kwa mwara, kama kutembea, kukimbia, kuogelea au yoga. Kukaa na usingizi wa kutosha. Usingizi mzuri usaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri. Kupunguza msongo wa mawazo, kutafakari, kupumzika au kufanya shughuli zinazofurahisha. Kujiepusha na tabia hatari. Kama kula vyakula vyenye mafuta sana, pombe, kupita kiasi au kukaa muda mrefu bila harakati. Kwa mchanganyiko huu, afya huenda, kimwili, kiakili na kihisia.

Ndiyo. Napenda upepo wa AC. Hasa wakati wa joto kali, hunisaidia kupunguza joto, kubaki makini na kujisikia vizuri napofanya kazi au kupumzika. Lakini napendelea isiwe kali sana. Ili isiniletee baridi au usumbufu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Napenda kucheza ngoma kwa sababu inanipa furaha na burudani, ninjia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo, husaidia kufanya mazoezi ya mwili bila kujihisi kama mazoezi. Pia hunisaidia kujihizi huru na kuungana na wengine kwa furaha. Napenda zaidi ngoma za kimata maduni na zile za kisasa zinazo burudisha.

Ndiyo, napenda hesabu sana. Inanisaidia kufikiria kwa utaratibu na kwa mantiki. Utoa changamoto zinazo nifurahisha, zinazo itaji suluhisho la kiakili. Hufanya ni pate ufahamu wanamba na mifumo inayoweza kutumika maisha ya kila siku. Kwa kweli, hesabu kwangu ni kama mchezo wa akili. Inapendeza pale unaposhughulikia tatizo na kuona suluhisho.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni nyingi. Uongozi wa mfano. Kiongozi mzuri anaishi kulingana na yale anayoyasema. Si kwa maneno tu. Una uwezo wakuwasikiliza na kuelewa wengine. Kuzingatia mawazo na hisia za timu. Ujasiri wa kufanya maamuzi. Hata pale kuna hatari au changamoto. Kiongozi huamua kwa busara. Uwezo wa kuhamasisha na kuunda motisha. Mfanya mtu yeyote, awe na hamasa ya kufanya kazi nzuri. Heshima na uwadhilifu, kufanya maamuzi kwa haki na kutimiza zaidi. Ahadi. Ubunifu na suluhisho la matatizo. Kuona njia mbadala ya kufanikisha malengo. Nidhamu na utabithi. Kudumisha mpangilio wa kufuata ratiba au miongozo. Kiongozi mzuri siye tu anayethibithi, bali anakuza wengine kuwasaidia kufanikisha malengo yao na yat imu.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi, kuna nifanya nijihizi mchanga nyiko wa uvu milifu na kidogo cha msongo. Chanya. Napata mda wa kutafakari, kupanga mawazo au kusoma kitu kidogo. Chalenga. Mara nyingine napaswa kudumisha subira pale mstari ukuwa mrefu au ukichelewa. Napenda kutumia mda huo kufanya kitu chenye tija badala ya kupoteza mda kabisa. Kama kusoma simu au kupanga siku yangu. Kwa kifupi, ni changamoto kidogo ya uvu milifu, lakini pia fursa ya kutumia mda kwa busara.

Asubuhi, napenda kunywa chai au kahawa. Chai hunitia nguvu kidogo na hunifanya nijisikie mtulivu. Hasa, ikiwa ni chai ya kijani au chai ya asili. Kahawa hunipa msisimko wa nguvu na kuanza siku. Hasa, siku zenye shughuli nyingi. Wakati mwingine, napendelea mafuta ya matunda au smoothie ya afya. Hasa, ikiwa ninataka kitu chenye lishe zaidi. Kwa kifupi, napenda kinywaji kinachonipa nishati na utulifu kwa asubuhi.

Ningependa kushauri mtu anayeanza kazi, ajifunze kwa makini, ahelewe taratibu, utamaduni wa kazi na majukumu yako mapema. Uwe na nidhamu na uwajibikaji, fanya kazi kwa wakati, akikisha unatimiza ahadi na usipuze majukumu madogo. Uliza maswali. Kuonyesha hamu ya kujifunza ni ngufu, si udhaifu. He shimu wenzako. Ushirikiane na kuunda mtandao wa msaada kazini. Utapita changamoto na makosa tumia kama fursa ya kujifunza. Weka malengo yako binafsi na kazi ili uwe na dira. Hakikisha unajitunza kimwili na kiakili ili kudumisha utendaji mzuri.

Ndiyo, napenda sanaa hasa ya aina, sanaa ya uchoraji na michoro, inanivutia jinsi rangi ya mistari finavyoweza kuwasilisha hisia. Sanaa ya maandishi, napenda sana inayotumia maneno, kueleza mawazo na hisia kwa kina. Sana ya mziki, kwa sababu mziki huweza kubadilisha hali ya moyo na kuleta utulivu au furaha. Sanaa ya kitamaduni pia, ngoma, vinyago, na sanaa za asili zinazo tukumbusha utambulisho ya historia.

Napendelea kutumia GPS kwa sababu ni rahisi ya haraka na sahihi hasa ninapoenda maeneo mapya au yasiozoeleka. Hunisadia kujua njia fupi, kuepuka foleni na kufika kwa wakati. Hata hivyo, ramani ya kawaida pia ninaipenda wakati safari za burudani au kujifunza geografia. Inanipa uelewa mpana na maeneo kuliko kufuata maelekezo tu. Kwa kifupi, GPS kwa ufanisi ramani kwa maarifa na starehe.

Usiku kabla ya kulala, mimi hufanya mambo kadhaa ili kupumzika akili na kuandaa mwili kwa usingizi mzuri. Kupumzika na kutafakari. Kuchukua dakika chache kutafakari siku iliyopita na kupanga mawazo kwa kesho. Kusoma kidogo kitabu, makala au jambo lolote la kujifunza kwa utulivu. Kupunguza kutumia simu au kompyuta ili macho na akili zipumzike. Kuandaa mambo ya kesho kupanga nguo ratiba au orodha ya kazi. Mazoezi ya kupumua au yoga nyepesi husaidia mwili kuleta utulivu na usingizi bora. Hii hufanya usingizi huwa mzuri na mwili ukawa na nguvu za kuamka kesho.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa njia ya mpangilio nidhamu na usimamizi wa muda. Kuorodhesha kazi zote na muda wa mwisho kwanza kwa kuelewa nini kinapaswa kufanikishwa na lini. Kushughulikia sehemu ndogo kwanza badala ya kujaribu kufanya kila kitu gafla. Kazi muhimu na zinazohitaji haraka hupangwa kwanza. Kutumia timers au ratibu ya muda kwa kazi ilikuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati. Kwanza mapema kupunguza msongo wa changamoto na za ghafla. Kudumisha nishati na akili. Kwani uchovu, unaweza kuchelewesha kazi. Kwa njia hii, muda wa mwisho hauchukui hofu, bali unakuwa mwongozo na kupanga na kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Ninaishi katika jengo la kisasa la ghorofa moja ya familia. Lililoko katika eneo tulivu la jiji. Mazingira ya eneo ni tulivu na safi. Kuna miti na barabara za kutembea. Na wenzangu ni wa karibu na wenye usaidizi. Viwango vya usalama kuna ulinzi wa jirani na milango ya kudhibiti usalama. Upatikanaji wa huduma, maduka, shule na vituo vya afya viko karibu. Hivyo ni rahisi kufikia mahitaji ya kila siku. Nilihamia hapa karibu miaka tatu iliyopita, na tangu wakati huo nimefurahia amani, urahisi wa maisha na jamii yenye mshikamano. Ninachopenda zaidi kuhusu eneo hili ni mtazamo wa asili, hali ya utulivu na urahisi wa kupata huduma zote muhimu. Nahisi salama na raha pale, jambo linalowezesha kuishi kwa amani na kujikita katika kazi na familia.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayonipa baridi na starehe. Kukaa chini ya kifuli au kwenye kisiwa kilicho na miti, ili kupumzika bila joto kupita kiasi. Kuogelea au kufurahia maji, puani, bwawa au mito, ili kupunguza joto mwilini. Kunywa vinywaji baridi, kama maji ya baridi, juisi ya baridi za matunda. Kusoma au kupumzika ndani. Kutumia nafasi baridi ndani ya nyumba, ofisi au mkataba. Kutumia vazi la baridi na kofia. Kuhakikisha mwili hauchomi. Na kuwa na starehe. Napendelea kutafuta njia ya kupumzika baridi badala ya kuwa nje bila kinga.

Ndiyo, nimewahi kulima. Nilipata uzoezi huu hasa wakati wa shule au likizo. Na napenda kulima kwasababu unaisha kujifunza kuhuzu mazao, udongo na mbinu za kilimo. Inanileesha uvumilifu, nidhamu na bidii. Napenda kuona matokeo ya kazi yangu. Mmea ikikuwa na mavuno yanapatikana papatikana. Kwa kweli, kulima kunanipa uhusiano na asili na furaha ya mafanikio madogo.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni sehemu ya kuanza siku au kupumzika. Kahawa mara nyingi ni asubuhi. Ili kunipa nguvu za kuamka, najiandaa kwa kutumia kahawa ya unga au podi. Iliyochemshwa kwa maji moto. Mara nyingine, naongeza susu kidogo au asali kwa ladha laini na matamu. Napenda kunywa kahawa 'kitchen' au jikoni, wakati mwingine jikoni mwa ofisi. Chai, napenda chai ya kijani au ya asili. Hasa asubuhi au mchana, najiandaa kwa kutoa majani, mti wa chai, kuchemsha kwa maji moto, na kuongeza kidogo sukari au limao kwa ladha. Chai napenda kunywa kikombe cha 'ceramic' au glasi nyepesi. Pale nikiketi kupumzika au wakati wa mazungumzo na marafiki. Bila kahawa au chai, siku kama hiyo, napendelea kunywa maji ya moto, juisi ya matunda au 'smoothie'. Hii husaidia kuanza siku kwa nguvu na utulivu bila kinywaji cha kawaida. Kahawa na chai kwangu siyo tu vinywaji. Bali ni sehemu ya utaratibu na starehe ya kila siku.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati. Napenda kuona rangi ya samawati kwenye anga wazi, maji ya ziwa au bahari na baadhi ya mapambo ya ndani ya nyumba. Rangi hii inanikumbusha amani, utulivu na uhuru. Kama pale unapoangalia anga au maji makubwa ukiwa huru. Kitu chochote nachokimiliki cha rangi hii kama nguo au vifaa vya jikoni. Hunifanya nijiskie utulivu na raha maramoja. Naona rangi ya samawati nyumbani barabarani au kwenye kitu cha kiasili kama maji na anga. Blue ya samawati ni rangi inayonielesha akili kuleta amani ya ndani na kunifanya nijisikie vizuri.

Sera muhimu ya kampuni ni nayo iona ni sera ya uwazi, usawa na heshima kazini. Kwa maana, uwazi, wafanyikazi wanapaswa kuwa na taarifa kamili kuhusu malengo, mabadiliko na maamuzi ya kampuni. Hii huondoa kutoelewana na kuongeza uaminifu. Usawa, kila mfanyikazi anapaswa kushugulikiwa na haki bila ubaguzi wa rangi. Jinsia au cheo. Heshima na usalama wa wafanyi kazi. Kampuni inapaswa kuha kikisha mazingira salama yenye heshima na yenye motisha ya kufanya kazi kwa tija. Maendeleo ya wafanyi kazi. Kutoa fursa za mafunzo kukua ujuzi na kuendeleza taaluma.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa njia ya utulivu, kipaumbele na haraka. Kutambua haraka tatizo kuelewa ni nini kimejitokeza na ni kiwango gani cha dharura kinahitajika. Hata kazi ikiwa dharura kukaa mtulivu husaidia kufanya maamuzi sahihi. Kushughulikia kazi muhimu na zinazohitaji haraka kwanza. Kuhusisha timu au vifaa vinavyohitaji bila kupoteza muda. Huhakikisha tatizo limekwisha na kuchukua hatua za kuzuia kutokea tena.

Rangi yangu ya kupendeza zaidi ni bluu ya samawati. Napenda rangi hii kwa sababu inanipa amani na utulivu, inanikumbusha anga wazi maji safi na uhuru. Kitu chochote kinachomiliki na rangi hii, nguo kifaa au mapambo, hunifanya nijisikie vizuri na utulivu. Niliona rangi hii mara nyingi kwenye maeneo ya asili, mapambo ya nyumba au vitu vya kila siku Blue ya samawati kwangu sio tu rangi, ni hisia starehe pia.

Napenda kufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa sababu husaidia kubadilishana mawazo na ujuzi na kupata suluhisho bora zaidi. Inakuza ushirikiano wa timu na uhusiano mzuri kazini. Ufanya kazi kuwa ya furaha zaidi na yenye tija kuliko kufanya kazi kila kitu pekeangu. Pia, hunifundisha uvumilifu, mawasiliano bora na jinsi ya kushugulikia migongano kidogo, na pendelea zaidi pale kazi inategemea kila mmoja kuchangia nguvu au ujuzi wake, na kila mtu akahesa biwa.